Chumba nacho kipenda zaidi nyumbani chumba cha kulala. Nakipenda kwa sababu nisehemu tulivu inayonipa faraja na nafasi ya kupumzika. Baada ya shughuli za siku. Chumba hiki hunisidia kurejesha nguvu kutafakari kupata usingizi mzuri. Jambo linalochangia afya na utendaji mzuri wa kila siku.

Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki uzoefu huo ulikuwa wa kufurahisha na wakumfunza kwani ulinipa nafasi ya kufurahia mziki wa moja kwa moja kushirikiana na watu wengine na kuthamini kazi ya wasanii pia tamasha unisaidia kupumzika na kuongeza furaha baada shughuli za kila siku.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi ya heshima na kusikiliza kwa makini. Ninahakikisha ninaelewa maoni ya wengine kabla ya kujibu na ninatumia lugha rahisi inayoeleweka. Pia ninajirekebisha kulingana na mazingira ya mawasiliano. Iwe ni kazini au katika mazungumzo ya kawaida ili kujenga uelewano mzuri na mahusiano ya chanya.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninahakikisha kutumia zana za mawasiliano kwa ufanisi, kama barua pepe, simu na programu za mkondoni. Ninasikiliza kwa makini maoni ya wenzangu, kupanga kazi kwa wazi na kushirikiana ili kuhakikisha malengo ya timu yanatimizwa. Pia ninahakikisha kushirikisha taarifa muhimu na kutoa msaada pale inapohitajika ili kudumisha. Mshikamano na ufanisi wa timu.

Njia ninayotumia kupumzika ni kwa kupanga muda wa mapumziko baada ya kazi, kufanya shughuli nyepesi kama kusikiliza nyimbo, kusoma au kutembea kidogo. Pia napenda kutumia muda na familia na marafiki, jambo na linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu za mwili na akili.

Ndiyo nimewahi kulima kwa kiwango kidogo. Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa bidii subira na kupanga kazi mapema. Pia ulinifanya kuthamini kazi ya mikono na kuelewa thamani ya uzalishaji wa chakula kwa matumizi ya nyumbani na jamii, nilipanda mimea kama maembe, nilipanda mahindi, mihogo.

Nakufanya kosa kazini kwanza nakiri kwa uwazi na kuchukua jukumu la kosa hilo kisha nachambua kilicho sababisha kosa ili kuelewa chanzo chake na kuchukua hatua za haraka kurekebisha athari zake. Baada ya hapo najifunza kutokana na kosa hilo na kuweka mikakati ya kuzuia lisijirudie.

Taratibu wangu wa kahawa au chai, kuanza asubuhi na mapema. Mimi hunywa kikombe kimoja ili kuamsha akili na kuanza siku kwa utulivu. Napenda chai kwa sababu ni rahisi kutengeneza. Naweka maziwa, naweka na viungo kama mdalasini, tangawizi, iliki, niongeze na maji kidogo alafu naacha ipate moto, alafu nachuja na naweka kwa kikombe.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipokamilisha hatua muhimu ya masomo au mafunzo yangu. Tukio ile ilinifunisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kuweka malengo na kuyafikia. Pia iliniongezea kujiamini na kunipa motisha ya kuendelea kujiboresha, nakubaliana na changamoto za maisha kwa mtazamo chanya.

Napenda kucheza na kutazama kulingana na hali. Kucheza kunanisaidia kuwa na nguvu, kuimarisha afya na kufurahia burudani. Wakati kutazama mchezo kunanifundisha mbinu mpya, kunaleta furaha na kunipa motisha. Kwa hivyo, natumia michezo zote mbili kwa njia zinazo ongeza nishati na furaha katika maisha yangu.

Mud ninaotumia mtandaoni kwa siku hutegemea shughuli zangu za kazi na za kibinafsi. Kawaida nakusaidia kutumia muda wa kuzingatia kazi, mawasiliano na kujifunza mtandaoni, huku nikiepuka kutumia muda mwingi kwa burudani pekee. Nahakikisha matumizi yangu ya mtandaoni ni yenye ni ya yenye tija na hayapunguzi nishati au mkiwa shughuli muhimu.

Kujiandaa kwa mkutano kwanza napitia agenda na mada zitakazojadiliwa najiandaa kwa kuandika hoja muhimu, kuuliza maswali muhimu, na kuandaa taarifa au nyaraka zinazohitajika. Pia nahakikisha muda wangu uko salama, vifaa vyangu tayari na nafahamu lengo la mkutano ili kushiriki kwa ufanisi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi za kila siku kama kupiga simu kutuma ujumbe na kutumia barua pepe. Pia naitumia kwa kupata taarifa kujifunza mtandaoni na kupanga ratiba zangu kwa kiasi kidogo ninaitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video nikihakikisha matumizi yangu yanabaki kuwa na tija.